Ndiyo, napenda kupanda milima hasa wakati wa likizo au siku za mapumsiko. Kupanda milima kuna nifanya nijisikie huru na kupata nafasi ya kufraia uzuri wa siri na hewa safi. Mara nyingi, tunapanda milima pamoja na marafiki au familia, tukicheka na kusaidiana pale pamagumu. Hata kama ni kazi ngumu, furaha ya kufika kileleni ni kubwa mno na huleta amani moyoni. Kupanda milima pia hunifundisho uvumilivu na umuhimu wa kushirikiana.

Mimi napenda kitanda kizuri kuliko kigumu mno. Kitanda kizuri hunifanya ni malize usiku nikiwa nimepumzika vizuri na nisichoke. Kitanda kigumu mara nyingine huvunja mgongo au huleta maumivu ya mwili. Hivo, ninachagua kitanda kilicho na unafuu na msanda mzuri kwa mwili wangu ilikuweza kupumzika vizuri usiku kucha na kuamka machozi.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, hasa nikiwa kijijini, ambapo maisha ni rahisi na ya kawaida. Siku hiyo, ningejikita kufanya kazi za nyumbani, kutembea nje na kuzungumza na watu bila kutumia simu au kompyuta. Ingawa teknolojia ni muhimu kwa mawasiliano na habari, siku moja bila teknolojia inanifanya nipumzike na kufikiria maisha kwa undani zaidi. Hii ni changamoto nzuri ya kujifunza kuhishi kwa urahisi na kuendeleza uhusiano wa moja kwa moja na watu.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kusali na kuwa na hofu ya mungu katika maisha yangu ya kila siku. Kusali hunipa amani ya moyo na kunisidia kuanza na kumaliza siku nikiwa na shukrani. Dini hunifudisha kuwa mnyenyekevu, kuwaheshimu wengine na kusaidia wanaohitaji katika jamii. Pia hunikumbusha kufanya mema hata wakati mambo yanapo kuwa magumu. Kwa ujumla, dini ni muongozo muhimu unao nisaidia kuishi maisha yenye, maadili na matumaini.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani, hasa kazi za shambani na kazi za nyumbani kama kupika, kusafisha na kutunza watoto. Kazi hizi hunifanya nijisikie nadhifu na kuwa na familia pamoja. Mara nyingi, napanga muda wangu vizuri ili niweze kumaliza kazi zote kwa ufanisi. Ingawa kazi za nyumbani ni ngumu, hunipa furaha na hutoa mchango kubwa kwa maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, mimi huvaa saa mara nyingi, hasa ni napo toka nyumbani au ni napo kuwa kazini. Saa hunisaidia kujua muda na kupanga shuguli zangu za siku. Kijijini, muda ni muhimu, ili kufika shambani mapema au kurudi nyumbani kabla ya giza. Igawa wakati mwingine si ivai, saa hunikumbusha kuwa muda haupasui kupotezwa. Kwa hiyo, kuvaa saa hunisaidia kuwa na nidhamu na kupanga maisha yangu vizuri.

Mara nyingi natumia programu za mawasiliano kama WhatsApp na simu kwa sababu zina nisaidia kuwasiliana na familia na marafiki walioko mbali. Pia, hutumia programu za kusikiriza habari au muziki ili kupata tarifa na burudani. Wakati mwingine, hutumia programu za kazi au kujifunza ili kuongeza marifa yangu. Programu hizi hunirahisisha maisha ya kila siku na kunisaidia kuokoa muda hata nikiwa kijijini.

Kusubiri kwenye mstari hunifanya nijisikie nimechoka kidogo. Hasa, mstari ukiwa mrefu, lakini hujikumbusha kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha na kunahitaji subira. Mara nyingi, hutumia muda huo kufikiria mambo yangu au kuzungumza kidogo na walio karibu. Kusubiri kwa uturivu hunisaidia kuepuka hasira na kudumisha amani. Kwa hiyo, hata kama sipendi sana, najifunza kuvumilia na kuheshimu utaratibu.

Ndiyo, ninajitahidi kugawa taka zangu, hasa taka za chakula na zile za plastiki. Taka za chakula huzitumia kama mboji shambani, au kuzitupa sehemu maalumu. Huku plastiki na chupa nikaziweka kando, ili zikusanywe au zitumike tena. Kugawa taka hunisaidia kuweka mazingira safi na kupunguza uchafuzi. Hata kijijini, tabia hii ni muhimu kwa afya na kwa kulinda mazingira yetu. Kwa fanya hivi, tunachangia maisha bora kwa familia na jamii kwa ujumla.

Hekima niliofundishwa na maisha ni kuwa subira na bidii hulipa. Maishani si kila kitu huja haraka na wakati mwingine mtu hupitia changamoto nyingi kabla ya kuona mafanikio. Pia nimejifunza kuwaheshimu watu wote na kusikiliza ushauri hasa kutoka kwa wazee. Kushirikiana na wengine hunirahisisha maisha na kuleta amani. Kwa jumla, kuishi kwa unyenyekevu na shukrani ni hekima kubwa niliopata katika safari ya maisha.